Zoea nzuri nililojenga ni la kula vizuri. Mwanzoni nilikuwa na zoea mbaya la kutokula vizuri au hata kukosa kula kiamshakinywa kwa wakati unaofaa badala yake na kila wakati wa chakula cha mchana na hilo lilikuwa zoea lisilofaa. Kwa kuwa liliharibu mtindo wangu wa kula kwa wakati lakini sasa nimebadili mtindo huo na nikajenga zoea nzuri la kula kwa wakati. Kwa kufanikiwa kubadili zoea hilo, nimetia bidii pia kubadili zoea lingine la kutolala kwa wakati unaotosha kama inavyoshauriwa na madaktari. Lakini sasa nimekuwa na zoea nzuri la kulala kwa masaa manane kama inavyofaa.

Mchezaji ninayempenda zaidi ni mwanariadha anayeitwa Cristiano Ronaldo ambaye hucheza mchezo wa mpira. Mafanikio yake katika maisha yanatokana na kucheza mchezo huu na kuwa bora kushinda wengi na yaliwezekana kwa kujitolea kwake bila kuyumbayumba. Pamoja na maadili ya kazi ya kushinda changamoto haswa mwanzoni akiwa angali mchanga utotoni nchini ureno mji wa Madeira alipolelewa. Safari ya Ronaldo ni ushuhuda wa jinsi nidhamu na ustahimilivu unavyoweza kubadilisha mwanzo wenye changamoto kuwa mafanikio ya ajabu ndiposa yeye hunitia moyo.

Nimekuwa na shida ya kuchelewa kutoka kitambo nikiwa shuleni, na hilo lilifanya nitiwe adhabu na walimu waliokuwa na zamu ya kuangalia wanafunzi wanaofika shuleni wakiwa wamechelewa. Baada ya kumaliza shule, sasa nimetia bidii kutokuwa mtu wa kuchelewa kwa kuhakikisha nafika kwa wakati unaofaa, iwapo ni karamu au hata mipango ya biashara inayohitaji kuwekwa kwa wakati. Kufanya hivyo bila shaka kunahitaji nidhamu na mimi huhakikisha iwezekanavyo kwamba nimejaribu vilivyo kutochelewa ili nisiwakwaze wengine au kuwachelewesha, na kwa kutia bidii nimefanikiwa kuweka wakati.

Kunapokuwa na makosa kazini, bila shaka kazi inaweza kuathirika na ni lazima kosa lishughulikiwe haraka iwezekanavyo. Katika kazi yangu ya kutengeneza kompyuta za kadri, mimi hushughulikia makosa kwa kuanza na kutafuta chanzo cha kosa hilo. Ninapofanikiwa kupata mwanzo na chanzo, naweza kushughulikia kwa kubadilisha sehemu iliyokuwa inasababisha kosa lile.

Sherehe ninayopendezwa nayo zaidi ni ya mwanzo wa mwaka. Sherehe hii ni baadhi ya sherehe chache tu ambazo hazibagui dini yoyote duniani kumaanisha watu wote wanaweza kuifurahia bila ubaguzi wowote wa kimila au kidini. Kila mwanzo wa mwaka huwa mwanzo mpya na kwa wengi haswa wale waliopitia magumu mwaka uliopita, huhisi kwamba sasa wana nafasi ya kusonga mbele na kuanza kutafakari kuhusu yajayo, badala ya yaliopita.

Mimi usherehekea siku yangu ya kuzaliwa pamoja na marafiki na familia yangu. Katika nchi yangu siku hii siyo tamaduni sana, lakini bado huwa siku maarufu kwa wale wanao kujali haswa watu wa ukoo na marafiki wakaribu. Kawaida ya siku hii huwa mlo mtamu umetayarishwa na bila shaka keki pia huwa ni lazima. Keki ni nayoipenda zaidi ni keki ya chokoleti na hiyo huwa sherehe bora kweli kweli kwa sababu ya keki na mlo uliopo. Baadhi ya zawadi bora huwa za aina ya pesa kwenye bahasha kwa kuwa unaweza jichagulia utakacho nunua na pesa utakazo pokea.

Je, mimi huvaa saa ya mkononi? Ndiyo, mimi huvaa saa ya mkononi kwenye mkono wangu wa kushoto. Iwapo sasa tuna simu zenye uwezo wa kuonyesha wakati, mimi bado hupendelea kuvaa saa mkononi, ili simu isinikengeushe ninapokuwa kazini. Saa huwa muhimu unapohitaji pia kuweka wakati na unaweza kuitumia kuhakikisha hupitishi muda visivyofaa.

Mimi hutumia simu yangu kufanya mambo mengi kama kupiga simu au kuandika ujumbe mfupi wa maandishi. Zaidi ya hayo, mimi pia hupenda sana kupiga picha ninapotembea eneo jipya lenye mazingira yanayo pendeza. Lakini sio hayo tu, natumia simu yangu zaidi wakati wa mapumziko kwa kutumia intaneti na kutazama video za kuchekesha. Kawaida mimi hutazama video za aina nyingine kwenye kompyuta lakini natumia simu yangu sana usiku nikiwa kitandani kabla ya kupata usingizi kutazama video na picha za kuchekesha.

Mimi hupenda kuandika kwa kompyuta, zaidi ya kuandika kwa mkono kwa kutumia kalamu. Kwa kuwa tunaishi katika zama ya teknolojia, maandishi mengi yanaweza kutumwa duniani kote kupitia intaneti kwa kutumia mbinu kama barua pepe, ambazo zilirahisisha mazungumzo kwa kiwango kikubwa bila kuhitaji kuandika barua kwa kalamu ya wino. Hata vitabu vingi vimeandikwa upya kwa kutumia kompyuta na vikawekwa kwenye mtandao ili watu wote wenye intaneti waweze kuvisoma. Nilipokuwa shuleni kuandika kwa mkono kulikuwa lazima kwa kuwa vifaa kama simu zilikua zimepigwa marufuku shuleni na kuandika kwa mkono kwa kutumia kalamu ya wino kulikuwa jambo la lazima. Hili, lilinisaidia kuweza kuboresha uwezo wangu wa kuandika kwa hati nzuri inayosomeka kwa urahisi. Na sasa hivi ingawa siandiki kwa kiwango kikubwa bado nashukuru kuwa na uwezo wa kuandika kwa mkono.